Sana kwa kuniuliza swali zuri ambapo umeniuliza ni somo gani nililopenda shuleni kwa upande wangu somo ambalo nilipenda shuleni ni somo la bayoloji ambalo limejumuisha topiki nyingi sana zinazohusiana na maisha ya mwanadamu ambapo linifunza jinsi gani na weza nikatunza mazingira. Nijinsi gani naweza nikatunza ashe ya mwili na nijinsigani naweza nikajitunza husu matumizi ya chakula ambayo so hayawezi kuwasili mremini wa chakula. Nijinsigani naweza nikafanya shughuli zangu kwa kwa kutumia nguvu ninayokua nayo.

Asante sana kwa swali zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu ninatumia njia zipi kuhakikisha nalinda mazingira. Kwa upande wangu nalinda mazingira kwa kufanya usafi, kwa kuhakikisha uoto wa asili na uenzi na kuendelea kuulinda na kuutunza. Pia nahakikisha pale ambapo kuna vyanzo vya maji sifanyi shughuli za kilimo ili kulinda mandhari asilia ya utiririshaji wa maji na nisiweze kuchafua vyanzo vya maji. Pia nahakikisha kwamba pale ninapokata mti nahakikisha na kuwa nishapanda mti mwingine kwa ajili ya kuziba pengo kwenye mti ambao nakua nishaukata.

Asanti sana kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu kama nishawahi kufanya kazi ya kujitolea jibu ni ndio nishawahi kufanya kazi ya kujitolea pale mbapo nilipohitimu masomu yangu ya stashahada ya biashara ambayo ilinisaidia kwa upande wangu kukuza taaluma yangu niliyoisomea na kuweza kuitumia kama ambavyo nilifundishwa nikiwa masomoni. Kwa hiyo kifupi nisha wahi kufanya kazi ya kujitolea katika taasisi za serikali na pia katika taasisi za binafsi ambazo ziliweza kunijengea uwezo wa kuweza kupata ufundi zaidi ambao na uhusiana na taaluma niliyosomea.

Naboresha michakato yangu ya kazi kwa kuhakikisha natengeneza ratiba maalum ambayo inaku inaonyesha ni vipi nafanya kazi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa siku za wiki na kwa masaa yapi nitakayoifanya kazi fulani na inapofikia muda fulani wa kazi niwe nishakamilisha. Kwa hiyo kutokana na ratiba ambayo nakuwa nimeiandaa. Inabidi niifuate ili kuhakikisha kwamba majukumu yote yanayokuwa ya yameorodheshwa kufanyika ndani ya ratiba yanafanyika kwa usahihi zaidi. Na hii inanisaidia sana sana kuhakikisha malengo ambayo nakuwa nimeyapanga yanafanikiwa kwa muda mwafaka.

Asante sana kwa swali lako zuri kitu kipya ambacho ningependa kujifunza zaidi ni ufundi makaniki ili inisaidie zaidi katika kazi za viwandani kuweza kurekebisha pale ambapo hitlaf inapotokea na makanika hayupo. Kwa hiyo inaweza ika nisadia zaidi kurekebisha matatizo madogo madogo ambayo haya hitajifundi au mtaalam aliye bobea katika nyanja hizo. Kwa hiyo unifundi ambao ningipenda sana nijifunze ili niweze kupanua maarifa na kuwa na wigo mpana wa kufanya kazi na sio kutegemea katika sehemu moja ambayo inaweza ikawahatari zaidi pale inapo tokea. Kuna mshindani wa nafasi kama nayo kuwa naifanya.